Kinywaji cha baridi ninachopenda ni juisi ya matunda, hasaa juisi ya machungwa. Naipenda kwa sababu ni tamu kidogo na baridi na hunijifanya nijisikie freshi sana. Wakati wa jua kali au nikitoka kazini, kunywa juisi ya machungwa hunisaidia kupunguza kiu na kunipa nguvu kidogo. Pia, napenda kwa sababu ni kinywaji cha asili na chenye afya, sio kama vinywaji vinyine venye sukari nyingi. Wakati mwingine, hunywa nikiwa nyumbani na wakati mwingine nikinunua nje. Kwa kweli juisi ya machungwa ni kinywaji nachofurahia sana na hunifanya nijisikie vizuli.

Naam nimewahi kufuga mnyama. Nilifuga mbwa na ilikuwa na uzoefu nzuri sana. Mbwa alinipa urafiki na ulinzi. Na alinifanya nijisikie salama nikiwa nyumbani. Kumfuga kulinifundisha uajibikaji kama kumpa chakula maji na kumtunza kila siku. Pia nilijifunza kuwa mpole na mvumilivu. Kufuga mnyama kunaleta furaha na kunanifanya mtu ajisikie karibu zaidi na viumbe hai.

Naam, natoa sadaka au michango kadri navyoweza. Naamini kusaidia wengine ni jambo jema na la muhimu. Hata kama ni kidogo, napenda kuchangia kwa kanisa, msikiti na kusaidia mtu ana ehitaji. Kutoa hunifanya nijisikie vizuri na hunikubusha muhimu wa kushirikiana na kuwa na moyo wa kusaidiana.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama michezo hunipa burudani na hunifanya nijisikie mwenye furaha. Kasaa nikitazama timu ninayopenda. Wakati mwingine natazama nikiwa na malafiki au familia na hilo hufanya iwe ya kufurahisha zaidi. Hasha hivyo napenda pia kucheza michezo kidogo kama kutembea au kukimbia. Ili nijitunze kiafya. Kutazama hunipa furaha ya kushangiria na kuchaza hunisaidia kuwa na afya nzuri.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa sita hadi nane kwa usiku. Najitahidi kulala mapema ili mwili upumzike vizuli. Usingizi wa kutosha hunisaidia kuamka, nikiwa na nguvu, akiri safi, na tayari kwa kazi za siku inayofuata. Pia, hunisaidia kuwa na afya nzuli na kuepuka uchovu mwingi.

Siku za mvua napenda kufanya shughuli za ndani ya nyumba. Mara nyingi husoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filambu. Pia napenda kupanga mambo yangu kusafisha kidogo au kuandika mipango ya siku zijazo. Wakati mwingine hutumia muda huo kujifunza kitu kipya mtadaoni au kupika chakula rahisi. Mvua hunifanya ni jisikie mtulivu, hivyo napenda kutumia siku hizo kupumzika na kufikiria bila haraka.

Napata habari kutoka vyanzo tofauti. Mara nyingi hutumia redio, televisheni na mtandao. Hasa kwenye tovuti za habari na mitandao ya kijamii. Pia husikiliza watu wengine au kusoma magazeti kwa wakati mwingine. Huwa najitahidi kuchagua habari za kuaminika ili nijua kinachoendelea kwa usahii.